Kitu ni nachopenda kufanya wakati kuna jua jingi, mimi napenda kuoga maji baridi ama kutembelea marafiki na tunapenda kuendesha baiskeli sababu wakati wa jua ndio wakati mwafaka wa kuendesha baiskeli na kuogelea pia.

Wafanyikazi wapya napenda kuwakaribisha kwa kuwaelekeza vyema, kuwasalimia vilivyo na kuwaonyesha njia inayofaa kufuatwa. Mimi napenda wafanyikazi wapya kwa sababu wao ndio nguzo mpya ya kampuni wakati ujao. Wafanyikazi hawa wanafaa kuelekezwa vyema bila kuwaletea matatizo yoyote.

Mimi napenda kushiriki katika jamii kwa kujitolea na kusaidia walio na ulemavu wowote. Watoto wadogo napenda kuwashika mkono wakienda shule na watu wakubwa nawaacha bila kuwasumbua. Pia ninapoketi kwenye gari nasimama nawapa watu wakubwa kiti, kwa hivyo ushirikishi wangu katika jamii ni wa maana sana.

Kitabu ninachokipenda zaidi kinaitwa damu nyeusi. Damu nyeusi ni kitabu kilichoandikwa kwa ubunifu wa hali ya juu, na mwenye aliandika aliweka mawazo makali na makubwa katika hicho kitabu. Kwa hivyo nakipenda sana kwa sababu kinanifungua akili, niweze kufikiria mbali, na niweze kuona mwenye aliandika anamaanisha nini. Kwa hivyo nakipenda kwa hadithi yake nzuri sana.

Je napenda asali naam mimi napenda kula asali kwa kuwa asali huwa ni tamu na imetengenezwa kwa njia zilizo siziso na kemikali Napenda asali ya nyuki na napenda kutega mtego wa kushika nyuki ili waweze kunizalia nyuki Asali hii inamanufaa katika mwili wangu na pia kifedha naweza kuiuza na inaweza nipa fedha nyingi sana.

Wakati ambao mimi nafanya kazi zaidi ni wakati wa asubuhi sababu akili imechangamka na mawazo yako pale pale Wakati huu naweza kufikiria mambo makubwa na niweze kutekeleza kila juhudi nilio nayo Napenda wakati huu kwa sababu ni wakati mzuri sana wa siku.

Wazo zuri ambalo ninalo kwa siku ya leo ni kuwa siku moja nitapata milioni moja hiyo milioni nina nina imani nitaiweza kuitumia vizuri na niweze kusaidia wanao walio wasiojiweza Hilo ni wazo ambalo linanipa furaha na napenda sana wazo hilo.

Je, nimewahi kufanya yoga naam Nishawahi kufanya yoga nikiwa na marafiki zangu Tulikuwa tunatulia katika bahari, ufukweni wa bahari, tukifanya yoga Yoga ni zoezi linanofanya mwili uutulie na ni zoezi la maana katika maisha ya binadamu.

Jambo la maana ninalofanya ili kuwa na afya nzuri ni kula vyema, kutolewa na kutotumia madawa za kulevya. Kwa hivyo, ninapozingatia mambo haya matatu, ninaweza kuwa na afya nzuri na afya yenye nidhamu.

Ninatazama wapi video mtandaoni mara nyingi mimi hutazama video kwenye youtube Youtube ni mtandao ulio na mavideo mingi zilizopostiwa na watu katika sehemu mbalimbali za dunia mtandao huo unaweza kunipa kunipa uwezo wa kutazama mavideo nyingi mavideo zenye zina umaarufu na uzuri wake.

Jee, ninapenda mazungumzo kuhusu siasa naam mimi napenda siasa kwa kuwa siasa ndiyo inafanya nchi iendelee na siasa safi ufanya nchi iwe na maendeleo makubwa ila siasa mbaya inafanya watu wachukie wenye wako kwa ofisi na na kwa hivyo inafanya uchumi uwe mbaya kwa hivyo mimi siasa nimeieka mbele kibaumbele.

Rangi ya kupendeza ni rangi ya zamawati. Rangi ya zamawati naipenda kwa sababu inatoa uzuri wa kitu penye iliopakwa. Mimi napenda rangi hii kwa sababu inanikumbusha mama yangu yeye alikuwa anaipenda kuivaa akiwa tukiwa wadogo.

Ninapata habari wapi? Habari mara nyingi naipata kwenye radio na kwenye televisheni, kwenye gazeti na pia kusoma mtandaoni kwenye simu. Njia hizi ni njia mwafaka za kupata habari sana sana ya simu sababu simu ni rahisi kuliko gazeti na radio au televisheni ambayo lazima ungoje.

Ninapendelea mahali pa kimia au pa kelele. Mahali ninaopendelea ni mahali pa kelele. Hii ni kuwa kelele inafanya mwili wangu uchangamke na niweze kufikiria vyema. Mahali pa kimia ninaweza kuwa na mawazo mapotovu ambayo simema katika mwili wa binadamu.

Mboga ni nazo penda kula zinaitwa skuma. Skuma ni mboga muafaka sana katika maisha ya binadamu wengi kwa kuwa. Ni mboga zinazo utamu mwingi wakati zimepikwa vizuri. Mboga hizi pia zinamanufaa kwenye mwili ambaso zinaongeza vitamin C. Na pia mboga hizi ziko kwa wingi. Kwa hivo ni mboga zamaana sana.

Jambo la maana katika ushirikiano na timu ni mazungumzo muafaka. Wakati watu wanazungumza, wanaelewana, hili linaweza kufanya timu iwe na maendeleo makubwa. Kama watu hawazungumzi vyema itakua jambo ngumu katika ushirikiano wa timu. Kwa hivo, mawasiliano dio chanzo kikuu cha makubwa kwenye timu.

Je, napenda hadithi za ajabu? Naam mimi napenda hadithi za ajabu kwa kuwa ni hadithi inayofanya mawazo yangu yaweze kupanuka na niweze kufikiria kwa umbali. Hadithi hizi zina ubunifu mkuu ambao mwandishi anaweza kukueleza jambo la ajabu lilotendeka. Kwa hivo ni hadithi za maana sana.

Je, ninafanya nini wakati wa baridi kali? Wakati wa baridi kali mimi napenda kuvaa sweater au napenda nikiwa kwenye jumba Wakati niko kwenye jumba napenda nikiwasha jiko. Jiko hili linaweza kuleta joto na kupunguza makali ya baridi.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni wakati ambao niliezaa mtoto wangu wa kwanza Hilo ni tukio lilonifuraisha na ni tukio ambalo sitaweza kulisahau maishani mwangu. Kwa kuwa mtoto wangu ni mtoto wa kipekee ni mtoto ambaye ana nidhamu sana na siku hilo siku aliozaliwa ni tukio ambalo lina manufaa sana kwangu.

Ninatumia njia gani ya usafiri kila siku? Kila siku mimi natumia njia ya matatu matatu ni gari ilio na miguu nne, na ni moja wapo ya njia ya usafiri katika uma Napenda njia hii sababu ni rahisi na pia kifedha haitumii fedha mingi.

Jee, napenda kuenda pwani? Naam, mimi napenda kuenda pwani kwa kuwa pwani ina mambo mingi mazuri. Ninapokuwa enda kwenye bichi, ninapenda kutulia kando ya bahari, pia napenda kula kunywa nazi, na kula mahamri yanaotengenezwa kwenye pwani.

Je napiga kura naam, mimi napiga kura. Hii ni mojawapo ya haki za kibinadamu ambazo tunaitaji kuwa nazo. Kura ni kitu cha maana kwa kuwa inasaidia kuchagua viongozi tuliowataka. Kila mtu anapopiga kura ana haki ya kuchagua kiongozi aliyetaka.

Zoea gani zuri nililojenga? Zoea zuri nililojenga ni kutoharibu pesa kwenye hizi mawebsite za kubeti hizi ni website mbaya ambazo zinafanya mtu apoteze pesa. Katika swala hilo mimi ni na mazoea ya kutulia bila kuharibu pesa.

Ninajilinda vipi kutoka vitisho vya mtandao Mara nyingi mimi najilinda kwa kutotilia maanani kilichosemwa na watu wa kuwa kila mtu ana mawazo yake kibinafsi na wakati unapotilia maanani unaweza kukua kupotoka na unaweza kukua katika hiyo hali ya kutishiwa So njia kubwa mimi napenda kufanya ni kutotilia maanani.

Je, ninapenda kufanya kazi nyumbani? Naam, mimi napenda kufanya kazi nyumbani kwa kuwa usafi ndiyo chanzo kikubwa cha kuishi katika maisha haya. Mimi napenda usafi, kwa hivyo mimi napenda nikifua nguo, nikiosha vyombo, nikipanguza nyumba na kufanya shughuli zingine za maana katika nyumba.

Unapenda chakula chenye mafuta au kisicho na mafuta Napenda chakula kilicho katikati. Ivi kwamba hakina mafuta mengi na hakina mafuta madogo Wakati kuna ufaavyo wa mafuta Unaweza kufanya chakula kiwe kitamu na kufanya wageni wawe na muda mzuri.

Je, napenda kuchora ama kupaka rangi? Kitu ambacho ninapenda kufanya ni kuchora. Mimi ni mchoraji ale hodari. Napenda kuchora mapicha za binadamu ambao waliofahamika. Pia naezapenda kuchora mambo katika mazingira yetu kama maua na mamiti na vitu zinginevyo. Pia napenda kupaka rangi kwa kuwa rangi ya zamawati ndiyo ambayo m naipenda zaidi.

Nini kinachonipa motisha kazini? Kitu kinachonipa motisha kwenye kazi ni kuona vile wafanyakazi wenzangu wana motisha kufanya kazi na uvumilivu wao kazi huwa ngumu lakini wafanyakazi wenzangu wanavojipa motisha na kuendelea na kazi, Jambo hilo linanipa motisha kubwa na naendelea kufanya kazi bila kuwa na wasiwasi yoyote.

Jambo ninalofanya ili kujiandaa kwenye mkutano ni kutayarisha kile ninachohitaji kufanya mapema Wakati ninahitaji kuongea kwenye hotuba. Mimi huandika hotuba yangu mapema na kujitayarisha vilivyo, ili nisiweze kukwama katika hiyo hotuba.

Unafanya nini wakati wa mapumziko ya mchana? Mapumziko ya mchana ni wakati mwafaka wa mwili kutulia na kuweza kupata nguvu ya kuendelea. Wakati huu, mimi hunywa chai ama naenda kuketi nje na marafiki zangu tukizungumza ili kupitisha muda.

Ninafuata matukio ya kimataifa na matukio kama Afcon ambao ni matukio ya mpira kwenye matimu za Afrika na pia World Cup ambao ni matukio ya mashindano ya mpira kwenye matimu za kiduniani haya ni mambo ya kimataifa ambayo mi nafuatilia kwa makini kwa kuwa yananipa yananipa motisha na yanafanya na kuwa na roho mzuri.

Tabia ipi ninayoipenda kwa wengine? Tabia ambayo napenda kwa watu wengine ni tabia ya kusikiliza. Ambayo ni tabia mzuri kwa kuwa naamini kila mtu anayesikiliza ana nidhamu. Kusikiliza ni dhana muhimu kwa kuwa mtu anaposikiliza anaweza kukuwa na matokeo mazuri. Usiposikiza, unaweza kusumbua watu na kuwakera zaidi.

Mafunzo gani ningependa kupata kazini. Mafunzo ambayo ningependa kupata kazini ni mafunzo ya kuendesha ndege ndege ni mojawapo ya mafunzo ni nayotamani zaidi kwa kuwa kupaa angani ni kama rubani ni dhana ya maana sana. So kwa hivyo mimi napenda mafunzo ya kupaa angani.

Ninapumzika vipi baada ya siku ndevu. Mimi napumzika kwa kutulia na wenzangu. Pia tunapenda kuenda kwenye bahari na kuketi ufuoni wa bahari Pia tunaeza endesha baiskeri ama tunaeza kucheza mpira. Hizi, hivi ndivo njia ya mapumziko yangu.

Nyama niipendayo zaidi ni nyama ya ngombe. Hii ni kwa sababu ngombe ina nyama yenye manufaa kwenye mwili kwa kuwa inajenga mwili na nyama hii inaweza kupatikana mahali popote unapoenda. Inapatikana kwa urahisi kwa kuwa inapima kwa ile pesa uko nayo na pia napenda nyama ya mbuzi. Nyama hizi napenda kuzila na ugali ama wali.

Filamu ninayoipenda zaidi inaitwa Spartacus. Hii ni filamu ya kizungu ambayo watu wa kitambu walikuwa wanapigana wakijaribu kushughulikia masilahi yao na kuchukua territory za watu wengine. Hii ni filamu ambayo inapendeza zaidi kwa kuwa hakukuwa na teknolojia na dhana hiyo inapendeza kwa kuwa inaleta ile hali ya maisha wakati wa kitambu.

Kampuni ya teknolojia ambayo ni naiaminia ni kampuni ya Samsung Hii ni kwa kuwa Samsung ina aina tofauti ya FIFA ambavyo vinatumia teknolojia na kwa vile watu wametumia hiyo teknolojia, wengi wameweza kuoana manufaa yake na inaweza kutumiko kwa uraisi na inaaminika na watu wengi.

Chakula cha kigeni ambacho nishawahi jaribu ni chakula cha pweza Pweza ni mnyama anaye patikana kwenye bahari na hiyo ni chakula ambayo si ya kikwetu ila ni ya kigeni Pweza inaladha tamu na ningependa watu wengi wajaribu pweza.

Ninawasiliana vipi na wafanyikazi wenzangu. Njia mojawapo ya kuwasiliana na wafanyikazi wenzangu ni kutumia simu ya rununu. Simu hii inaweza kusafirisha habari ama ujumbe kutoka mtu mmoja hadi mwengine. Njia nyingine ni kusalimiana kwa hewa ambayo inafanya kazi iwe rahisi mno.

Je, ni napenda kupanda mlima naaam mimi napenda kupanda mlima kwa kuwa ni zoezi ambalo lineahiaji kazi mingi na wakati unapanda mlima na watuwe nzako Munapata ile fursa ya kutuliza akili na kufanya zoezi ambalo sila kawaida mlima ni kama hali ya kutuliza akili.

Unashughulikia muda vipi kazini njia moja wapo ya kushughulikia muda kwenye kazi ni kupanga vitu zako vile vinavyo hitajika kama ni customer anakuja unafaa umueleze na kumuelekeza villivyo kazi inapofanywa hivi inafanya kazi kuwa rahisi na kuwa na maendeleo mengi.

Napanga kazi yangu vipi njia moja wapo ya kupanga kazi yangu ni hakikisha kuwa vitu vyote ninavyo vihitaji katika shughuli ya maana Nina vieka pamoja kama nilikuwa na safiri huwa na napanga kazi yangu kwenye, vitu zangu kwenye begi Hili nisiweze kusahau kitu chochote.

Nchi ambayo ningependa kutembelea ni nchi ya china china ina manyumba makubwa ya kiajabu na ya kifahari ningependa sana kutembea kule ili niweze kujionea kwa macho yangu pia teknolojia yao inapendeza na inafanya nifike kule ili niweze kujionea kwa macho.

Je ningependa kuandika kwa mkono ama kwenye kompyuta Mimi wakati ni na kazi ambazo si nyingi ningependa kuziandika kwenye mkono sababu mkono ni raisi na kazi kama ni kubwa na inaitaji mambo mengi kama dokumenti napenda kutumia kompyuta hivi kwamba kompyuta inaraizisha kazi na kufanya kazi isiwe mingi mno.

Jinzi moja wapo ya kupanga wiki kazi kwenye wiki ni kujitayarisha vilivyo. Kama najua wiki jayo na faa kuenda kazini, mimi huwa na panga vitu zangu kwenye begi na kuwakikisha kuwa nguozote ni nasoitaji kuva ziko sahihi. Kwa hilo, kazi yangu inafanya kuwa raisi na kuwa kupendeza mno.

Mazingira ya kazi ninayoipendelea ni mazingira ya nje. Kazini kule mazingira ya kule nje yanapendeza kwa kuwa kuna miti mirefu inayozuia jua na kutengeneza kivuli ambacho kinasaidia wafanyi kazi na watu wote waliomo wasiweze kuchoka sana. Mazingira hayo pia yanafanya watu wawe na usianu mzuri waangele shane VMA.

Zoezi. Zoezi ni jambo la maana katika mwili wa binadamu. Mimi napenda kufanya mazoezi ya asubuhi sababu asubuhi kabla watu waamke. Ndiyo wakati mwafaka wa kufanya mazoezi. Wakati huo, mwili unapata changamoto kubwa na mazoezi yanaweza kufanya mwili kutulia. Pia napenda kukimbia asubuhi. Ili niweze kufanya mwili uzoe.

Ninapendelea baridi au joto kama niko mahali penye joto mwili wangu unasikia kuwa umechoka Kwa hivo joto si mzuri katika mwili na baridi sana pia si mzuri Kwa hivo ninapendelea wakati joto na baridi ziko sawasawa zimelinganishwa.

Ujuzi ambao ningependa kujifunza ni ujuzi wa kuendesha ndege. Hii ni kwa kuwa na tamani kuwa rubani na rubani ni mtu mwenye kazi ya maana katika hii dunia. Anaweza kusafirisha mtu kutoka nchi moja hadi nyingine. Anaweza kujionea mengi akiwa angani na pia anaweza kupata fedha nyingi. Ujuzi huu unaweza nisaidia kuelimisha watu wenye hawajiwezi na pia kusaidia watu wengi.

Mahali ambapo ningependa kufika kwenye kazi yangu ni kuwa mkubwa kwa kampuni Jambola kwanza ningependa kulifanya ni kuelewa kila mfanyi kazi na kumuelekeza vilivyo Inapofanya hivi ni najipa ujuzi ambao unaitajika ili niweze kupanda kwenye viwango vya kazi Mimi ningependa kupanda pole pole ili niweza kufika kwenye kazi ku ya kuwa mkubwa au director wakampuni.

Je, umewai kufuga mnyama? Naam. Nimewai kufuga wanyama kadhaa. Mojawapo ya wanyama ambao nimefuga ni kuku, mbuzi, ng'ombe, hata punda. Nikianza na kuku. Kuku ni mnyama ambaye ana manufaa mengi katika binadamu. Mwanzo anatupa maziwa, mayai na nyama. Pia kuku anataka kazi ndogo ili kumlinda na chakula pia hakuli nyingi sana. Kwa hivyo mnyama wa maana sana kufuga ni kuku. Mnyama wa pili ni mbuzi, mbuzi pia hahitaji kazi mingi kwa kuwa wanakula nyasi ama matawi Mnyama mwingine ni ng'ombe, ng'ombe pia ni mnyama wa maana sana kwa kuwa unapomlisha Akikuwa mkubwa unaweza kumuuza na ukaweza kupata manufa mengi Kwa hivyo pia punda inasaidia sana katika usafirishaji na kufanya kazi za maana. Kwa hivyo wa nyama hawa wana umuhimu sana kwangu.

Mwandishi wa kitabu ambaye ninampenda ni anaitwa Ken Waribora. Huyu ni mwandishi wa kiswahili ambaye ameandika vithabu mingi za adithi na filamu mingi sana. Mwandishi huyu ana akili nyingi na anaweza kufafanua na kueleza mambo vilivyo ama ilivyotakikana. Wanafunzi wengi wameweza kujifunza mambo mengi katika mwandishi huyu ken waribora na yeye ni mojawapo ya watu ambao wanafunzi wanaangalia wanasema kuwa huyu ndiye mwenye tunafaa kuwa kama yeye.

Likizo ambayo ninaitamani sana ni likizo ya kuenda Dubai. Dubai ni mji mkubwa ambao una majengo marefu na mambo mingi sana ya kujifraisha Mimi ningependa kuenda siku moja pale ili niweze kutuliza akili na niweze kuwa na likizo ya maana Ningependa pia wenzangu pia waende kule ili waweze kujipendeza Ningependa kufika kule by kwa kutumia ndege kwa sababu ndege ina uraisi mwingi mno na singeweza kutumia gari kwa sababu hakuna njia inayofika pale Ningependa pia kufika United States ya Amerika, inaitwa Amerika, Amerika pia ni mji mzuri, watu wana pesa, ningependa kufika pale ili niweze kujisaidia kimaisha.

Lugha gani ambayo nigependa kujifunza? Nigependa kujifunza ki Hispania. Hii ni kwa kuwa watu wengi wanao zungumza ki espanol ni watu wenye roho safi na wanaonekana vizuri. Lugha hii inatumika na watu wengi sana sana Amerika kusini na Spain. Pia mimi napenda wa watu kwa kuwa wana ukarimu vile wanavyoongea.

Mkate wa aina gani ninaupenda ni mkate wa super loaf Hii ni kampuni moja ambayo inaunda mkate unaoratha tamu sana na mkate huo au na sukari mingi Ninapenda mkate huo kwa kuwa unanishibisha na mtoto wangu anaipenda sana ningependa pia wenzangu wajaribu huo mkate wa super loaf.

Ningependa kurudi ujana na ningependa kurudi ujana kwa kuwa ujana ni moshi na ningependa kurudi ili niweze kufanya mambo yote ya ambayo niliyapita Jambo kama la kuogelea ni jambo la ujana na kuenda kusherehe ni mambo ya ujana ningependa kufanya hayo mambo Ila umli wangu sasa huwezi nipa fulsa ya kufanya hayo mambo.

Niambie kuhusu manzaro kutoka dirishani mwako Ninapotazama inche kwenye dirisha yangu, ninaona magari yaliyoegezwa hapa nje ya jirani na pia naona vyumba virefu na barabara inayoelekea kwenye mji mkuu Ninapenda kwa kutazama nje kwa kuwa inanipa hali ya utulivu na pia ninapenda kutazama wakati wa asubui na wakati wa jioni.

Unalala kwa masaa mangapi kwa kawaida? Huwa mimi nalala masaa manne au matano. Hii ni kwa kuwa nina kazi mingi kwenye siku, ninapoamka asubuhi, ninaenda mazoezi, natoka mazoezi, naoga, nikisha maliza kuoga, naenda kazi, navaa vyema naenda kazi, nikisha fika kazi, nakaa kazini mpaka masaa ya jioni ambayo narudi nyumbani. Napumzika na wenzangu na rafiki na familia Tunakula chakula cha jioni, halafu tunaangalia filamu moja ama mbili. Hivi kwamba muda mwingi unaisha na napata kulala muda kama masaa matano au masaa sita ikienda sana.

Jinsi moja wapo ya kusherehekea siku ya kuzaliwa ni kuwa kuita marafiki na familia kuja pamoja Wakija pamoja tunaandaa vyakula vingi ambavyo mi navipenda sana sana napenda kula wali na nyama, nyama ya kuku, nyama ya mbuzi ama nyama ya ngombe Tukisha fanya hivyo sisi tunaweza kueka mziki. Tunasherehekea kwa kupiga densi na kucheka na kuongelea kuongea na wenzangu.

Jinzi ya kutumia simu yangu, simu yangu inamatumizi mingi matumizi ya kwanza ni kuangalia mtandao, ili niweze kufahamu na kujua kinachoendelea kwenye dunia jinsi nyingine ni kusikiliza radio, radio ambayo inamanufaa ya kunieleza mambo mapya na pia nawezatumia simu yangu ili kuwasiliana na marafiki ambao wananisaidia sana wakati nahitaji usaidizi simu yangu pia inaweza kutumika kwa kuangalia filamu na filamu hizi zinatuliza akili yangu.

Katika uzalishaji wa vitu mimi napenda kutumia mbolea ilikuongeza uzalishaji mbolea aina ya M1 ni mbolea ya maana sana ambayo inatumika na watu wengi Pia napenda kutumia uchafu wa kuku au ngombe haya hapo inaitua ni mbolea ambayo ni ya wanyama na inanisaidia ilikuweze kuzalisha mazao yangu kama kabichi, skuma, karoti na mengineyo.

Mara nyingi mimi nasafisha vifaa vyangu mara kama mbili au mara tatu Mara nyingi nafanya hivyo kama nina kazi. Kazi yenyewe inafuata kazi ikiwa ngumu inahitaji vifaa hivyo viweze kuwa na ukali Hii ukali inafanya kazi iweze kurahisishwa.

Ninapenda kula wali au ugali, napenda vyakula hivi vyote kufuatilia na na hali ya siku kama kunajua mingi na nimchana mimi napenda kula wali na anyama au vyakula vingine na kama ni jioni napenda kula ugali na sukuma au na nyama vyakula hivi vinapendeza sana.

Jee, unapenda kujaribu vyakula vipi? Naam, mimi napenda kukula vyakula vipya kwa kuwa naweza kujua ni kigani kinachonifuraisha zaidi ili niweze kukua nikikula hicho chakula. Moja wapo ni pweza, pweza ni chakula kigeni ambacho mimi nilijaribu nikiwa pwani na nikakipenda sana.

Juisi gani ya matunda ninayoipenda? Juisi ni nayoipenda ni juisi ya matunda ya mango Mango ni maembe ambayo ya metengenezwa ya kafinywa ya katoa juisi ya maembe. Maembe ni matunda matamu sana ambayo yana manufaa mengi kwenye mwili ya na vitamini na na manufaa mengine zaidi.

Unavyolea nywele zako mara ngapi? Mimi huwa siviolei nywele zangu kwa kuwa nina nywele kubwa ambayo ningependa kuiacha imee ikue kubwa ili niweze kutafuta namna zingine ya kufanya iwe asahii. Watu wanaolea nywele ni wanawake ambayo wanafanya hivyo kila siku.

Maendeleo ambayo ningependa kuona katika jamii ni maendeleo ya kibinafsi maendeleo ya kibinafsi ni kuwa mtu anajiangalia na kusema kuwa mimi naitaji kufanya jambo hili na lile ili niweze kuwa vyema jamii kila mtu akiwa na wazo hilo tunaweza kufika mbali na kujenga inji pamoja.

Je, nimewai kulima naam mara nyingi mimi nimefanya ukulima kwa kuwa ukulima ndiyo chanzo kikuu cha fedha katika nchi yetu Mimi nimelima kabechi, kabechi ni mboga ambayo inamea kwa uraisi na haiitaji vitu mingi Inaitaji tu mborea na maji na iweze kupaliliwa vyema Pia nimelima ndizi, nikalima skuma na nikafanya ukulima wa karoti. Hivi vyakula vyote vinanisaidia sana katika kupata fedha.

Kazi ambayo ninaifanya inaitwa Roof Geometry. Hii ni kazi ya kutengeneza mavyumba ambayo ni kazi naipenda sana Mjomba wangu ndiye aliyenionyesha hii kazi na mimi kama mwanafunzi mzuri nikasikiliza na nikaelewa kenye vile inafaa kufanywa Mjomba wangu alianza kufanya hii kazi akiwa mdogo kwa hivo ni kazi ya familia.

Je, ninapenda michezo ya video? Naam mimi ninapenda mchezo ya video kwakuwa ni mchezo unaonifurahisha na unaweza kufanya marafiki wakue na wakati mwema michezo ya video inafanya mtu kutuliza akili na kujisikia vyema.

Jee unaenda mahali pa ibada mara ngapi mara nyingi mimi huenda mahali pa ibada mara kama mbili au mara tatu kwenye wiki hii ni kwa kuwa watu wengi wanakutana jumapili kwenye ibada tunaabudu tunasifu halafu tunarudi majumbani mwetu.

Je napenda kukimbia? Naam mimi napenda kukimbia kwa kuwa kukimbia inasaidia mwili ku kupoteza mafuta na kukimbia pia inafanya akili iweze kufunguka na kufikiria vyema Kukimbia inafanya mtu kuwa na uchangamvu mwingi kwenye kazi na ni aina moja yaku ya kufanya mwili uwe na afya nzuri.

Jee, unapenda kuvaa nguo za aina gani? Mimi napenda kuvaa nguo za kazi. Nguo hizi ni nyeusi na zinaweza kuvaliwa mara nyingi bila kuchafuka. Nguo nyeusi inanipendeza kwa kuwa ni nguo isiyochafuka na inaweza kuvaliwa mara mingi.

Nguvu zangu ni zipi kazini? Mimi natumia kompyuta mara nyingi kwenye kazi. Hiyo ndiyo nguvu yangu kubwa kwa kuwa na nikona umaarufu wa kutumia kompyuta kwa urahisi na kwa haraka. Kwa hivo nafanya kazi kwenye kazi kuwa rahisi na kufanywa na muda mchache.

Katika olimpiki mchezo ninaoupenda sana ni mchezo wa kukimbia Mchezo huu watu wengi wanaingia kwenye uwanja wanaanza kukimbia Kisha waliochoka wanaasha kukimbia na walio na moyo zaidi wanaendelea Mchezo huu unafanya niweze kufurahi sana na ningependa kuangalia mchezo huu na watu wengine.

Je, ninapenda maua? Naam, mimi napenda maua kwa sababu maua ni jambo ambalo lina ni kitu ambacho kinafanya kuonyesha upendo mtu anapozawadi mwenzake maua anaonyesha kuwa anampenda huyo mtu kwa hivyo maua ni mazuri sana maua pia yanasaidia katika utengenezaji wa asali ambapo nyuki wanachukua wanaingia kwenye maua na kuchukua kile kilicho ndani ya maua na kukichange kwenda asali.

Je, ninapenda kujaribu teknolojia mpya? Naam. Teknolojia mpya ni jambo linalofanya mtu kuwa na furaha na kurahisisha kazi. Kwa hivo, kila teknolojia inapotokea, inafanya mtu kuwa na hamu ya kujaribu hiyo teknolojia. Mimi ningependa kujaribu teknolojia na niweze kueleza wenzangu ambao hawawezi ama hawaelewi kuhusu hiyo teknolojia.

Ninapenda kucheza mchezo gani? Mimi napenda mchezo wa kandanda kwa kuwa ni mchezo unaofurahisha na ni mchezo unaoleta furaha sana wakati unachezwa na marafiki au na familia. Mchezo huu unanifurahisha kwa kuwa una mambo mengi. Kama kuvaa sheti na linaloitwa jezi, Hili linafanya mtu kujua timu yake na kushabikia vilivyo.

Unapenda kutembea wapi? Mahali ambapo napenda kutembea ni town kwa kuwa town, kuna mandhari mazuri pa kutembea napenda kutembea hapo ili niweze kutafuta mtu anayeuza nyama ama mayai ili niweze kula nikiwa kwa njia.

Je, unapenda kula samaki? Naam. Mimi napenda kula samaki kwa kuwa samaki ni moja wapo ya vyakula vilivyo vitamu sana na vilivyo na manufaa mengi kwenye mwili. Samaki hawa wanaitwa Tilapia katika lugha ya kimombo. Samaki wanatoka baharini na wengine wanatoka kwenye ziwa. Samaki wa ziwa ni watamu kuliko samaki wa bahari kwa kuwa ziwa ina maji yasiyo na chumvi.

Jee, mimi ni mtu wa kuchelewa au kuwahi Mimi ni mtu wa kuchelewa kwa kuwa Mara nyingi nachukua muda mrefu kujitayarisha na kuandaa mambo yangu Jambo hilo nimenizuia mara mingi lakini nina hamu ya ku change na kufanya mambo kitofauti.

Je navaa miwani? Naam. Mimi huvaa miwani wakati nafanya kazi ya kompyuta Miwani inanisaidia kuzuia mishale ya jua pia ninapotembea kule nje. Miwani pia inafanya mtu kuonekana vyema na watu wanachukulia mtu mwenye amevaa miwani kuwa ni mtu mwenye mwenye akili na ni mtu mwenye anafanya vitu vyake vilivyo.

Ninafanya nini kila asubui ninapoamka Jambo la kwanza ambalo mimi hufanya ninapoamka ni kuenda msalani Napenda kuenda msalani ili niweze kushughulikia tumbo langu na niweze kusikia vyema Jambo lingine ni kutayarisha chakula cha asubuhi ambacho ni chai na mkate ambacho ni chakula ninachokipenda sana.

Kipindi kikipi cha telefisheni ninachokipenda Kipindi cha televisheni nachokipenda kinaitwa mother-in-law Iki ni kipindi kenye lugha ya kimombo ambayo kinate kinaekwa kwenye televisheni watu walio kwa hiyo firamu wananipendeza kwa kuwa Kila mtu anaelewa, kile anachofaa kufanya na kinaelimisha sana sisi watu.

Je, ninapenda kupiga chombo cha muziki? Na'am, mimi napenda kupiga gitaa na kibodi. Gitaa ni chombo cha muziki ambacho kina umaarufu sana wa kufanya muziki uwe mtamu sana. Chombo hichi ni rahisi kupiga na kinaweza kutumiwa kwenye stima ili kufanya sauti itoke kuwa kubwa.

Ni programu gani ya simu ninayoitumia kila siku? Programu ya Google ni programu moja ya maana sana ambayo mimi naitumia katika kutafuta vitu kwenye mtandao na pia inanisaidia kuelewa mambo mageni mtandao mwingine ni mtandao wa Instagram ambao una manufaa kwa kwa ina maelezo na matukio yanapotokea.

Ninapenda kujifunza mambo mapya vipi. Njia mojawapa ya kujifunza mambo mapya ni kwa kusikiliza. Watu wakubwa ama watu walionaujuzi wanapoongea. Mimi napenda kusikiliza ili niweze kujua kile kinachohitajika kujulikana. Njia nyingine ya kujifunza mambo mapua ni kwa kusoma. Naweza soma kwenye mtandao na niweze kujielimisha njia muafaka ya kufanya mambo hayo.

Kazi ya ushirikiano na wengine huwa ni kazi inayohitaji, watu hawa waweze kuwa na mawasiliano mema. Bila mawasiliano kazi inaweza kuwa ngumu na watu wasiweze kufanya ushirikiano vyema. Kwa hivo, mimi napenda kuelekeza watu vilivyo kupitia kwa mazungumzo mazuri.

Nashughulikia wateja vipi. Wateja ni watu wa maana kwenye kampuni yoyote. Kwa kuwa wateja hawa ndiyo wanaofanya kampuni iweze kuendelea. Kwa hivo, mimi napenda kuwashugulikia wateja kwa nidhamu kwa kuelekeza na kuwafanyia kile wanachoitaji. Jambo hili ninafanya wateja waeze kurudi na waeze kuwa na imani kwenye kampuni yako ama biashara yako.

Umewai fikiria kuanzisha biyashara yako naam mara nyingi nimefikiria kuanzisha biyashara yangu lakini ukosefu wa fedha unafanya nisiweze kuendelea. Biyashara ni moja wapo ya njia kupata fedha kisahihi lakini fedha zinazo hitajika kufungua biyashara ukuwa nyingi na mara nyingi ilo ndiyo chanzo cha kutoanzisha biyashara yangu.

Je unapenda kupika na mimi napenda kupika kwa kuwa napenda vyakula na chakula ambacho ninapenda kupika zaidi ni wali na nyama vyakula hivi ni rahisi kupika na vinanipa furaha sana wakati nimevipika kwa kuwa ni vyakula vilivyopendeza sana upishi wangu ni wa nyumbani ila si kwa majumba makubwa.

Je nimewahi kuenda kwenye tamasha la muziki? Naam. Nimeenda kwenye tamasha la muziki ambalo linaitwa sauti Sol ambao wasanii ninaopenda wanakuja kutuimbia na kututumbuiza. Tamasha hilo napenda kuenda na marafiki wakati wa jioni na tunaweza kuwa na muda mzuri sana.

Ninaifadhi pesa vipi? Nina njia mingi za kuifadhi pesa. Mojawapo ni kuweka kwenye benki. Hii ni njia mwafaka kwa kuwa inasaidia mtu kuzuhia matumizi mabaya ya pesa. Njia nyingine ni kutumia na ninayempenda kwa kuwa anaweza kunielewa na kuzuhia matumizi hayo mabaya.

Jee, ninapenda kulima bustani naam mimi napenda kulima bustani kwa kuwa ninapenda kupalilia maua yangu ambayo ningependa siku moja yawe makubwa na yaweze kutoa maua yaliyopendeza. Kwa hivo upaliliza shaji wa bustani ni jambo la maana kwangu na jambo ninalo. Pendelea kufanya kwa makini sana.

Ninatumia kompyuta kwa nini zaidi? Njia kitu ki cha kwanza kinachofanya niweze kutumia kompyuta sana ni wakati wa kuandika kazi ilio na mjadala mrefu sana kompyuta inalaisisha kazi na pia napenda kujitumbuiza kwenye mtandao ni kijifahamisha mambo mageni.

Ninafanya nini ili nijitunze? Jambo la kwanza ninalofanya ili kujitunza ni kula vyema, vyakula sahihi, bila kutumia mafuta mengi. Jambo jingine mimi napenda ni kufanya mazoezi ya asubui na jioni. Pia napenda kuzungumza na marafiki na familia ili niweze kuwa na akili iliotulia.